Siku ya mvua ni fursa nzuri sana ya kupumzika na kujipa muda wa utulivu ndani. Hivi ndivyo ninavyo weza kuitumia siku kama hiyo. Kusoma au kusikiriza mziki. Kusikiliza nyimbo za utulivu au kusoma kitabu kizuri. Wakati sauti ya mvua ikipiga bati au madirisha huleta amani sana. Kujifunza kazi za uumbaji, kujifunza kitu kipya mtandaoni, kuandika mawazo au kutatua pumziko la akili. Kupumzika tu, kujifunika blanketi na kupumzika bila haraka ya nje. Pia napumzika kwa kiti nakunywa chai ya maziwa yenye viungo, chai moto iliyowekwa tangawizi na iliki au mdalasini. Pia ninasikiliza vipindi vya makala, kuangalia makala za asili, historia au teknolojia. Hizo ndio vitu huwa mimi huwa nafanyanga.